Mimi napendelea baridi kwa sababu inanifanya nijiskie mtulivu na kuwa na usingizi mzuri. Pia ni rahisi kufanya kazi bila kuchoka sana kuliko wakati wa joto kali.